Mimi kama mwalimu shule ya upili changamoto ninazo pitia nikiwa kazini ni pale mwanafunzi Anaposhindwa kuelewa wakati kile ninacho funza Uwa naisi ni changamoto nyingi sana.